Jee, unapenda kucheza ngoma? Je unapenda kucheza ngoma? Naam, napenda kucheza ngoma. Kwa maana, ngoma ni njia moja ya kuelekeza mziki katika sehemu nyingine. Mgoma hufanya sana mziki kuwa naradha na hufanye sana mziki kuwa mtamu. Kwa hiyo, napenda kucheza ngoma.

Unafanya nini hili kujitunza? Ninalofanya kujitunza ni kukuza vipaji vyangu. Kunywa kunywa na kula kwa afya. Kusoma kwa bidii. Kufanya kazi kwa bidii na kuwekeza fedha ili kujikimu katika hali ya hatari. Na pia kuwatunza wanaonipenda na waliyo karibu nami.

Harufu gani unayoipenda sana sana harufu ninayoipenda ni harufu ya mapishi, mapishi matamu yani. Napenda pia harufu ya perfume zile za maua na pia harufu ya mafuta mazuri Napenda pia harufu ya maua yale ya maua yale ambayo ni ya shambani.

Unapenda kutumia muda wa familia yako vipi? Unapenda kutumia mnda wa familia yako vipi? Muda wa familia yangu napenda kuutumia kwa kusikiza au kuangalia tv na kuangalia vipindi vinavyo vinavyo husiana na manufaa ya familia. Pia napenda kusoma vitabu na wao.

Unapendelea mahali pa kimya au mahali pa kelele napendelea mahali pa kimya kwa maana inaniwezesha kufikiria kwa ubora, inaniwezesha kusoma, inaniwezesha kufikiria na kufanya mambo yangu kwa utulivu Pia mahali pa utulivu au mahali pa kimya Pananisaidia kufanya jambo moja baada la baada ya lingine kwa ubora kuliko mahali pa kelele kwahiyo napenda mahali pa kimya.

Napenda kunywa chai kwa sababu chai ina manufaa mingi na inanipa nguvu na inanipa nguvu. Pili nainywa chai yangu wakati wa asubuhi na ninapoipika huwa naongeza majani na wakati mwingine naongeza maziwa. Sukari naongeza kwa mbali ila niki lazima iwepo ndani ya hiyo chai. Na tatu, ninapo kunywa chai yangu, inanipa nguvu na inanipa uwezo wa kufocus katika mambo yangu. Ila nikikosa kuinywa, uwa napoteza mwelekeo na nakwamakwamankwenye kazi yangu.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao Unajilindaje kutoka vitisho bia mtandao Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kufunga sehemu ambayo watu wanaandika au kwa kutengene kwa kuhakikisha nimebonyeza kibao cha kufungia wale watu ambao wanavitisho kwenye sehemu ya kuweka meseji Kwa hiyo, kwa hivyo siyo sipati nguvu yaku au sipati uwezo wa kuona hizo vitisho maana mtandao wenyewe umeshavizuia kunifikia mimi kama mtumiaji.

Unapenda kununua vitu wapi? Unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu katika soko la mtani we kwetu au kwenye supermarket ya kwetu. Sababu inayo nifanya napenda kuenda soko unini kwa sababu inandipa na fasi ya kuongea na watu kutengineza urafike mpia na pia huwezo hakutafuta. Vifaa ambavyo ni binavyo toka shambani na nifreshi. Kwa maana unapotoa vitu kwenye supermarket wa vinakuwa vina madao kwa hiyo unapenda kufanya kununwa vitu vyangu sokoni.

Namkumbuka sana mwalimu wangu wa biolojia Alinifunza kulipenda somo hilo na kunionyesha manufaa ya biolojia katika maisha Pia alinipa mwelekeo katika uchaguzi wa mwendo nitakaufuata maishani, manake mwenyewe niligeukia kuwa mwalimu wa biolojia Nashukuru sana kwa kumjua mwalimu huyo.

Tunda lako lakupendezwa ni lipi? Tunda lako lakupendezwa ni lipi? Tunda langu lakupendezwa ni tunda la nanasi. Napenda sana nanasi kwa sababu ina manufaa mengi ya kiafya mwanzo. Linasaidia kuleta vitamini ya C. Linasaidia kukupa immunity. Na inakuza sana afya ya mwanamke. Na pia linasaidia kuongeza utelezi katika sehemu za siri.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Unafanya nini wakatu wa mapumziko ya mchana? Wakatu wa mapumziko ya mchana, napenda sana kulala usingizi au kutumia kifaa changu cha simu kuperuzi katika mitandao mbali mbali. Napenda sana kuangalia movie na kutazama na wengine wanavyoendeleza maisha yao katika mitandaoni. Napenda pia kusoma vitabu na kusikiza podcast.

Unapendelea chakula chenye ladha gani? Unapendelea chakula chenye latha gani? Unapendelea chakula chenye ladha ya chumbi chakula chenye latha ya chumbi kina manufa mingi ya hafya Kuchakula chenye ladha ya chumvi hakina madhara ya skali au kuongeza skali mwlini kwa hiyo akiwezi kukuthuru sana kiafya au kuleta ugonjwa wa skali mwlini Ingawa chakula cha chumvi kinaweza kuleta ugonjwa wa high blood pressure.

Unawakirakaribisha wafanya kazi wapya vipi? Nawakaribisha wafanya kazi wapya vipi? Nawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa mafunzo ya kazini kuwapa uniform za kuvaa kazini na kisha kuhakikisha nimewa Nimeempa kila mfanyikazi mgeni mfanyakazi aliye kuwa wazamani ili aweze kumkuza na kumpa hekima za hapo kazini iIi hapo nahakikisha kuwa amepata urafiki.

Unapotaka kustarehe unafanya nini unapotaka kustarehe unafanya nini ninapotaka kustarehe huwa ninalala ninalala ninalala mchana au usiku ili kutoa uchovu mwilini au ninatumia simu yangu ya rununu natumia simu yangu kupitia kwenye mitandao au kusoma vitabu au kuwatch movies na kuona jinsi wengine wanavyoendeleza maisha yao Kwa hiyo, natumia kusoma na kulala.

Je unapenda hesabu? Je unapenda hesabu? Kupenda kweli kusema kweli sipendi hesabu kwa maana hesabu inaweza kukuchanganya na inahitaji umakini mkuu ili kuweza kupata jawabu la sahihi hesabu ni soma ambalo linahitaji uwe na.

Unalinda faraha yako vipi mtandaoni Unalinda faraha yako vipi mtandaoni faraha yangu na ilinda mtandaoni kwaku Kwa kujiweka mbali na mambo ambayo yanaleta kutusiana au Ufisadi au maneno mengine ambayo ya taniathiri Naijweka mbali na watu ambao hawana heshima na maisha ya wengine na pia najikimu kwa kutosu.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Nasherehekea mwaka mpya vipi? Mwaka mpya na usherehekea kwa kwenda kwa familia yangu. Napenda sana kusherehekea mwaka mpya na familia yangu. Tunapofika kwenye mwaka mpya huwa tunapiga nduru, tunasherehekea na kupiga densi pamoja, na tunakunywa nakula kwa wengi na kwa furaha. Pia tunasherehekea mwaka mpya kwa kurusha baruti, kuwasha, kuwasha taa na.

Niambie kuhusu mchezaji bora katika mpira wa kikapu. Niambie kuhusu mchezaji bora katika mpira wa kikapu kusema kweli mpira wa kikapu siupendi sana kwahivyo sijuwa wachezaji wengi wanao cheza mpira huo. Hivyo Sitaweza kuongelelea mchezaji bora ila nitaweza kusema kuwa mpira huo ni mchezo mzuri ambao unavutia na kila anayeupenda anaweza kufanikiwa na kuejiendelezana maishani mpira huu.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Unafanya nini kuatia mwoya mwenzako? Ninalofanya kuwatia moyo wenzangu ni kwa kutia bidii mwenyewe ile niwe himizo kubwa kwa wenzangu. Kila ninapoamka kila siku huwa ninatia bidii kazini au kwenye maisha yangu au kwenye kukiri maisha yangu ili niwe maisha yangu yawe hubiri au maubiri makubwa katika maisha yao. Pili wanapopata shida huwa nawaongelesha na kuwapa tumaini la maishana.

Niambie kuhusu ujenzi ungependa kujifunza Niambie ujenzi ambao ungependa kujifunza Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kushona Ujuzi wa kushona unaweza kuniweka katika hali nzuri unaweza kunisaidia nipate nipate sifa na maarifa ya kuweza kujikimu maishani Mwanzo una kipato kikubwa pili naweza kujishonea nguo zangu na za familia yangu na tatu Naweza kutengeneza brandi kutoka kwa hio hicho.

Je, unapenda kula samaki? Je, unapenda kula samaki? Na'am, napenda kumla samaki. Samaki wa tilapia mwanzo, samaki wa tilapia wa lake Victoria nampenda sana. Maana ana afya nzuri, na ina manufaa ya kiafya. Samaki naye pia anaweza mwenye afya na hana nyama nyekundu ambayo ni, ina madhara ya afya.

Niambie kuhusu jinsi unavyo tumia simu yako niambia kuhusu jinsi unavyo tumia simu yako simu yangu naitumia kama masa kumi katika kila siku simu yangu naitumia kutengeneza hela naitumia kusomea naitumia kujiburudisha kila siku na pia naitumia kuongea na na kupatana na wenzangu au wapendwa wangu simu nikifa cha maana katika maisha ya minadamu na imeweza kurazisha maisha yangu.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Unapenda kucheza au kutazama michezo? Sana sana huwa napenda kutazama michezo lakini mara moja moja huwa nacheza mchezo hio. Nikitazama michezo huwa napata msisimuko wa damu ambayo unanipa nguvu ya kuendelea maishani inanipa furaha sana kuangalia jinsi wengine wanapotia bidii na kujikabidhi. Napenda pia kuona wengine walivyobarikiwa na vipawa vya uchezaji huo.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku ya mvua niambie kuhusu shughuli zako za siku ya mvua siku za mvua huwa siku nyingi zinakuja na hisia Kwa hivyo huwa nakaa ndani au ikibidi na naenda kazini Wakati nimo ndani huwa nafanya nafanya tu kupitia kwenye mtandao au kulala na kujipa shughuli na usingizi tu na enjoy sana kulala siku za mvua.

Niambie kuhusu mchezo unayopenda kuitazama Niambia kuhusu michezo unayopenda kuitazama Mchezo ninayopenda kuitazama ni mchezo wa mpira wa muguu au football na mpira wa mikono au mpira wa kikapu Napenda sana kutazama mchezo wa mpira wa mguu kwa sababu una wafuasi wengi na pia unaweza kuwa sehemu moja ya kupata marafiki au kupata.

Je umewai kushiriki mashindano je umewai kushiriki mashindano Naamu nimewai kushiriki mashindano Nimewai kushiriki mashindano wakati nilipo kuwa katika kidato cha pili mashindano hayo yalikuwa katika Somo la hesabu niliweza kushiriki mashindano na watu wengine elfu moja na niliimbuka mshindi katika nambari ya tatu Niliweza kupata zawadi tele tele na Pia, nilipata, nilweza kukua.

Unashugulikia kazi za dharula vipi? Unashugulikia kazi za dharula vipi? Unapata kazi za dharula hua naingia katika hua naingia tu kufanya kuzifanya kazi za dharula zinaweza kufanya ukuwe na uwoga au ukose uwezo kuzifanya haraka haraka ila mimi naweza kufanya kupumua kwa nguvu Kisha naingia na kujika kujikabithi kwa bidii ili nafanikiwa.

Unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Unafanya nini? Kila asubuhi unapoamka? Kila asubuhi ninapoamka, ninachokifanya ni kusali na kumuomba mola, kumshukuru kwa uhai, kisha naingia kazini na kuanza kupiga kazi, nasoma Kisha naanza kumshukuru, narudi kazini, nasoma, na kisha narudi kukunywa kiamshakinywa Ninapo maliza kula kiamshakinywa narudi kazini na kuendelea kuskuma maisha.

Umewai fikiria kuanzisha biashara yako? Umewai fikiria kuanzisha biashara yako? Naamu nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu. Nimeanzisha biashara yangu mara kadhaa. Na mara nyingi huwa nafeli kwa sababu. Sina uwezo ufanikio wa kuwekeza pesa sababu hu inayafanya ni nafeli ni kwa sababu. Sina ujuzi wa kuwekeza fedha za biashara na pia wafanya kazi wa si wa waminifu kwenye biashara yangu.

Ulifanya nini asubuhi hii? Nilichokifanya asubuhi hii ni kuamka kisha nikaongea na rafiki yangu kwenye simu nilipomaliza kuongea naye nikasali na kumshukuru Mola kwa uhai na nikaingia kupika kiamsha kinywa nilipomaliza kula kiamsha kinywa nikaoga na kufanya usafi wa kimwili kisha nikaingia kusoma na nilipomaliza kusoma nikaingia kazini na ndo toka hapo nimifanya kazi mpaka saa hizi sasa.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Wakati mwngine nakipenda chakula chenye mafuta na wakati mwngine napenda kisicho na mafuta. Uchaguzi wangu wakati wa chakula kilicho na mafuta au kisicho na mafuta, unapendelea, ni wakati mgani au ninasikia vipi au ninahisi vipi. Hisia zangu ni chanzo kubwa cha uchaguzi wangu wa chakula cha mafuta au kisicho na mafuta.

Jee, unapenda kuendesha baisikeli? Naamu, napenda kuendesha baisikeli. Sababu inayo nifanya nipende kuendesha baisikeli ni kwa sababu. Nanifanya kutembea na kuona mandhari yenye. Ambayo mungu ametupa na kuhudhuria. Places zingine zote. Napenda kuendesha baisikili kwa sababu. Inanifanya na compete na wenzangu. Inanifanya nione jinsi wengine wanavyo. Endesha pia. Kuendesha baisikeli ni mchezo wa muhimu.